Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipoanza kujifunza na kuelewa visuri namna ya kusaidia watu. Hii ni muhimu kwa sababu inafanya kuwa na uwezo wa kutoa msaada na ushauri kwa wengine. Na hata kujijengea ufanisi katika maisha yangu mimi mwenyewe. Hii inaniletea furaha sana kwangu. Na inaniwezesha pia kuwa na mchango mzuri katika jamii yangu.

Mara nyingi mimi nakula wali na nyama kwa mchana wali ni chakula kikuu cha Kenya na ukienda na nyama ya ngombe au kuku inakuwa mlo wa kutosha kabisa wali ni rahisi kupika na nyama inatoa ladha nzuri ambayo inafanya chakula iwe kitamu saidi wakati mwingine naongesa mboga kwa sukuma au kachumbari pembeni ili kuongesa ladha.

Chumba ambayo napenda zaidi nyumbani ni jikoni, jikoni ni kama moyo wa nyumba kwa watu wengi, ndani yaka tunapika chakula, tunakutana na familia na mara nyingi ndo sehemu ya kuanzisha mazungumzo na ushiriki na kushiriki katika vichekesho, ukiwa jikoni unapojipikia au unapo kuwa na familia, napata nafasi ya kuwa na furaha na kujiunganisha na wale wanao kuzunguka. Kwa upande mwingine, ni chumba ambacho kina furaha ya kipekee ni uwanja wakumivu wa chakula. Utajifunza jinsi ya kupika vyakula vipya na kuboresha mapishi yako. Wakati mwingine, kosea ni sehemu ya furaha.

Moja wapo ya njia ambayo natumia kompyuta ni katika kufanya kazi ya kila siku. Kazi za ofisini kompyuta inanisaidia kufanya kazi nyingi kama kuandika barua pepe kuunda nyaraka na kufanya hesabu. Pili natumia kujifunza kompyuta inanisaidia katika kujifunza mambo katha wakatha kama vile kufanya mahesabu kuandika report na kutumia programu maalum za elimu. Tatu, natumia katika mawasiliano. Kompyuta ni chombo kikubwa cha mawasiliano. Kwa kutumia internet, naweza kuzungumza na watu kutoka pande zote za dunia nne, inaeza kunisaidia katika burudani. Kompyuta hutumika kutazama filamu, kusikiliza muziki, kucheza michezo ya video na hata kusoma vitabu au makala mbali mbali mitandaoni.

Mimi nashughulikia wateja wangu kwa njia tofauti katika biashara. Kwanza, naelewa mahitaji ya wateja, utafiti wa soko. Kujua ni nini wateja wanahitaji na wanapenda ni muhimu. Hii inajumuisha kujua matatizo wanayokutana nayo na jinsi bidhaa ya huduma yao inaweza kuwa suluhisho. Kusikiliza wateja. Kuwa na uwezo wa kusikiliza kwa makini ni muhimu, wateja wanapenda kujua kwamba maoni yao yanaheshimiwa. Pili, natumia huduma bora kwa wateja. Wateja wanapenda machipu ya haraka. Ikiwa unatoa huduma kupitia simu, barua pepe au mitandao ya kijamii, hakikisha unajibu maswali yao kwa wakati. Tatu, naonyesha shukran. Wateja wanapokuwa na furaha, wanakuwa na hamu ya kurudi. Kuwa na shukrani kwa wateja wako, kwa mfano, kwa kutoa punguzo au offer maalum kwa wateja waaminifu. Nne, nawapea vitu zilizo na uboreshaji nahakikisha huduma na bidhaa zao zimeboreshwa kulingana na maoni ya wateja.

Mimi napenda sana kujaribu vyakula hivyo. Kuonja vyakula mpya ni njia mzuri ya kugundua ladha mpya kuongeza uzoefu wako wa chakula na kufurahia tafauti za tamaduni mbali bali. Haitha, inakuwa fursa mzuri ya kujifunza kuhusu lishe na virutubisho tafauti vinavyotolewa na vyakula hivyo. Kwa mfano, kila tamaduni inavyakula vya kipeke ambavyo. Vinatoka kwa mazao ya asili au njia maalum ya kupika. Kujua na kuonja vyakula hivyo vinaweza kusaidia kuwa na uwelewano mzuri kuhusu jinzi dunia na hata jinzi chakula inavyoboreshwa zaidi. Pia chakula mpya inasaidia kuwa na manufaa kwa mtindo wa maisha kwa kuwa sababu ya kujifunza kwa kubadilika na kuchukwa changamoto mpya na kuonja latha.

Baadhi ya hatua ninazotumia katika kazi ninapohitaji usaidizi ni kama kuwasiliana na mtu mwenzangu. Ikiwa kuna jambo linalonishinda au ninahitaji msaada wa haraka ni bora kumtafuta mtu ninayemuamini kazini. Pili, natumia vyanzo vya nje. Ikiwa kazi yangu inahitaji ujuzi maalum au taarifa. Naweza kutafuta msaada kupitia mtandao, vitapu au hata kujua kama kuna mafunzo ya ziada yanayopatikana ili kuboresha ufanisi wangu. Najua wakati wa kuomba msaada. Ni muhimu kutambua wakati ambapo unahitaji msaada na sio kila wakati unaweza kufanya kila kitu peke yako. Kuomba msaada inamaanisha kuwa unajua umekuwa na changamoto fulani na unahitaji msaada ile kupiga hatua mbele.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya krismasi. Ninapenda sana Krismasi kwa sababu ni wakati ambapo watu wanafurahia kama familia na kutoa upendo. Nasherehekea krismasi kwa kutengeneza chakula na familia, kuleta zawadi kwa watu muhimu maishani mwangu na kuangalia sinema za krismasi zinazohusiano na roho ya msimu. Pia napamba nyumba na mti ya krismasi ili kuleta furaha sana kuona nyumba ikingaa na taa za krismasi. Vile vile krismasi ni wakati mzuri wa kufikiria kuhusu mambo muhimu maishani na pia ni wakati wa kuonyesha shukrani. Kwa kile ambacho ni bora, kuna kitu cha pekee kuhusu kuwa na watu wako wa karibu pia na wewe katika siku ya krismasi. Hii inaleta furaha sana.

Kulinda masingira ni jambo muhimu sana na kuna mambo mingi ambayo mimi hufanya ili kuhifadhi masingira kwanza napunguza matumisi ya plastiki. Plastiki ni tatizo kubwa kwa masingira kwani nachukua muda mrefu kuoza. Pili natumia usafiri wa uma au kutembea badala ya kutumia gari langu kila wakati, naweza kutumia baiskeli, kutembea au kutumia usafiri wa uma. Hii inasaidia kupunguza utowaji wa hewa chafu. Tatu, napanda mti. Miti husaidia kupunguza kiwango cha kaponi dioxide katika hewa na kusaidia katika ulinzi wa mazingira. Naweza kujiunga na miradi ya upandaji miti au kupanda mti mwenye. Nne na rekepisha matumisha nishati. Hebuka kutumia nishati nyingi. Naweza kuzima taa na fifaa vya meme wakati. Asi itachike. Kutumia fitanda vya nishati mbandala kama vile jua au upepo.

Mimi nakaribisha wafanyikazi kwa njia ya joto na furaha. Hii inafanya wafanyikazi wapya kujisikia kuwa sehemu ya timu. Hii inawapo motisha na hisia ya kuunganishwa na kazi yao. Ikifanya iwe rahisi kwao kujitolea na kufanya kasi kwa ufanisi. Wafanuzi na matarajio. Naeleza wazi juu ya matarajio ya kampuni. Hii inasaidia wafanyikazi wapya kuelewa majukumu yao na kujiandaa kwa kazi yao. Tatu, natoa maelekezo na mafunzo ya kwanza. Nahakikisha wanapata mafunzo kuhusu mfumo taratibu na sana mbinu za kufanya kazi. Mafunzo ya awali yanaweza kupunguza mfunguko wa makosa na kuongeza ufanisi wa wafanyikazi wapya kwa kuwasaidia kujua njia sahihi ya kufanya kazi. Nne kuwapa fursa ya kujua wenzao, kufanya shughuli za timu au mikutano ya kujamii ambayo itawasaidia wafanyakazi wapya kuungana na wenzao. Umuhimu wa huu ni kuwa inasaidia kujenga mazingira ya kazi yenye ushirikiano na kuzuia hisia za kutengwa au upweke na hivyo kuongeza morali za uzalishaji.

Kutenganisha kazi na maisha ya kibinafsi ni changamoto sana hasa katika biashara ambapo mipaka inaweza kuwa nyembamba. Hizi ni baadhi ya mikakati ambayo zinanisaidia kudumisha usawa huu. Kwanza naseti mipaka wazi. Wakati wa kazi na wakati wa kipinasi. Kuwa na ratiba taratibu ya kazi na kuhakikisha kuwa nakamilisha majukumu yangu ya ndani ya muda uliopangwa. Muda wa kupumzika. Nahakikisha kuwa napumzika ya kutosha bila kuingiliwa na kazi. Pili, natenga sehemu ya kazi na ya nyumbani. Ikiwa nafanya kazi kutoka nyumbani, jitihadi kuwa na sehemu maalum ya kazi. Hii inasaidia kutofautisha ni nzuri wakati wako wa kazi na wakati wako wa kupumzika. Tatu, natumia zana za usimamishi na wakati ratiba. Natumia programu au kalenda za digitali kupanga ratiba yangu. Hii inasaidia kuona wakati gani wa kazi na wakati gani wa kupumzika. Nne, najitunzia muda wangu kibinafsi. Nahakikisha kuwa najitolea muda wa shughuli zangu sa kibinafsi. Kama vile kufanya mazoezi hii inanisaidia kuepuka kuchoka na pia kuwa na furaha katika maisha yangu ya.

Baadhi ya mambo ambayo nafanya kabla ya kulala ni kama moja na soma na kusikiliza mziki. Mimi napenda kusoma vitabu na kusikiliza mziki mzuri kabla ya kulala. Hio inanisaidia kupumzisha akili. Pili naandika mawazo. Napenda kuandika mawazo yangu kwenye dari ili kuachilia stres ya siku. Tatu nafanya mazoezi ya kukimya. Kufanya yoga au mazoezi madogo ya kukimya inanisaidia kupumzika mwili na akili. Nne naangalia filamu. Kutazama filamu au mfululizo wa wapenzi kabla ya kulala. Tano nasafisha na kuanda vitu vya kesho. Kuanda vitu vya kesho kama mavazi ya shule au kazi kabla ya kulala.